Aina ya mziki, ninayo ipenda ni mziki ya dini. Bendi ambayo ni naipenda zaidi ambayo huimba mziki wa dini ni wapendwa mziki. Huwa nina sikiza mziki wa dini, ni kiwa kanisani wakati waibada. Au nikiwa nyumbani, nikifanya tukazi zangu za nyumbani kama kufua, kuosha vyombo. Huwa ninahisi vizuri wakati ambapo, nina sikiliza mziki wa jindi.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni maua. Nilifurahia sana kupokea hii maua. Nilipokea wakati ambapo nilikuwa nasherekea siku yangu ya kuzaliwa. Hii maua nilipewa na rafiki yangu. Anilipea maua ambayo ilikuwa na rangi nyekundu. Hii maua ilikuwa inanukia vizuri sana. Ilinipendeza.

Mimi huwa napenda kuwasiliana na watu ana kwa ana. Hio ni kama tuko mahali pamoja. Lakini kwa sababu huo hauwezekani kila wakati. Mimi huwa napenda kuwasiliana na watu kutumia simu. Huwa nawasiliana na watu walio mbali na mimi kwa kutumia simu.

Ndio, mimi huwa natumia mitandao ya kijamii. Huwa natumia mitandao ya kijami kama WhatsApp, TikTok, Facebook, Twitter. Huwa natumia mitandao ya kijami kuzungumza na wale walio mbali. Huwa natumia mitandao ya kijami kujiburudisha na kupata habari.

Jinsi ambavyo mimi hushiriki katika jamii yangu, mimi huwa ninajumuisha kwa vitu ambavyo vinakimu jamii yangu kama kupanda miti kutunza mazingira.

Ndiyo, mimi huwa natumia video kwa mwasiliano. Huwa natumia video kuwasiliana na marafiki na majamaa wangu ambao wako mbali na mimi. Wakati mwingine pia huwa natumia video kwa mkutano na ninaofanya na wao kazi ambao wako mbali.

Rangi ambayo mimi naipenda ni rangi nyeupe. Ninapenda rangi nyeupe kwa sababu huwa inasimamia amani. Mimi niko na rangi nyeupe kwa nyumba. Kitu kwa nyumba lango mbalo ni rangi nyeupe ni ukuta. Na pia niko na rinda ambayo ni ya rangi nyeupe ambayo sana sana mimi huvaa nikenda kanisani.

Nyama ambayo mimi naipenda zaidi ni nyama ya ndege ambayo inaitwa kuku. Ninapenda nyama hii kwa sababu hukuwa tamu. Na pia kuku ni nyama ya kuku ni nyama ambayo ni rahisi sana kuipata. Hata mimi mwenyewe hapa nyumbani nimefuga kuku. Pia ukienda sokoni unaweza pata na pia bei yake huwa ni bei rahisi.

Mimi huwa naenda sinema hata kama ni mara moja kwa mwezi. Hii ni kwa sababu huwa sipati fursa ya kwenda sinema sana sana. Na pia nikiwa wakati wangu huru, huwa naitumia kwa nyumbani na kufanya kazi za nyumbani. Kwa hivyo ni kama mara moja kwa mwezi hivi, ndio mimi hupata nafasi ya kwenda sinema.

Kumbukumbu nzuri ninazo za shule ni kwamba tukiwa shuleni, kuna wakati ya ambapo tulikuwa tumeenda kushindana kwenye somo la hisabati na nili ilikuwa kati ya shule tatu na shule yetu ilikuwa bora kati ya shule hizo tatu. Huo wakati ulikuwa wakati wa furaha sana.

Mazingira ya kazi ni nayo pendelea ni hapa hafisini mwetu. Hafisini mwetu huwa ni safi. Huwa inapendeza inanukia, imepangwa vizuri. Inaviti na meza ambazo inapendeza. Na pia ni kubwa vizuri inanafasi ya kutosha.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine vizuri, kwanza mimi huwa nasikiliza, ninajua, nasikiliza na kuelewa maoni yao, kisha huwa na kama ni maoni mema huwa ninaufuatilia na kama ni maoni ambayo haifai huwa sifuatilii.

Ndiyo nime wahi kujifunza kupiga wa gitaa. Nilijifunza gitaa nikiwa. Chuo kikuu. Nilikuwa ninafunzwa na rafiki yangu. Ambaye alikuwa anapenda kucheza muziki. Kucheza gitaa ili nifurahisha sana.

Nikiwa nyumbani, huwa ninafanya kazi za nyumbani, huwa ninasafisha nyumba, ninaosha vyombo, ninafua nguo, ninapika chakula ambazo zinanipendeza. Nikisha maliza kazi hizo, mimi huwa napumzika, huku nikisoma hadithi, au nikisikiliza muziki ninayoipenda, ambao ni muziki wadini.

Ndio, mimi ninapenda kucheza mchezo ya video. Michezo ya video, huwa ninacheza na marafiki wangu. Ambayo, michezo ya video ambayo tunacheza sana sana ni mchezo wa mpira wa miguu. Huwa tunaicheza hapa nyumbani ama huwa tunaenda kwenye duka la michezo ya video.

Mimi ninapenda shati na tishati. Huwa ninaivaa kulingana na mahali ambapo ninaenda. Kama niko nyumbani, mimi huwa navaa shati. Nikienda kazini, mimi huwa navaa tishati. Kwa sababu hiyo ndio inahitajika tuvae kazini.

Mimi huwa ni nahimiza ushirikiano katika timu kwanza kwa kuwaelezea umuhimu wa kushirikiana pamoja na kufanya kazi pamoja. Kitu ingine ambayo mimi hufanya ni kwamba huwa tunakuwa na wakati kwa kujiburudisha pamoja kama tunacheza gemu pamoja au tunaenda mahali pa kuburudika pamoja.

Ndiyo, mimi ninapenda kucheza na watoto. Hua ninacheza na watoto shuleni, watoto ambao ni wanafunzi wangu, wakati wa kitu ambayo inaitwa P.E (physical education). Pia huwa ninacheza na watoto nyumbani, watoto wa ndugu zangu.

Mimi huwa nasaidia jamii wangu kwanza kwa kuilimisha kuhusu umihimu wa kutunza mazingira na pia kwa kuwaelimisha jinsi ya kutunza mazingira. Mimi katika jamii yangu, mimi hutunza mazingira kwa kupanda miti kama tatu, nne kila mwaka na kwa kikisha kwamba zimekua. Kitu ambacho mimi ufanya kutunza mazingira ni kuhakikisha kwamba nimetupa takataka jinsi ambayo inafaa.

Huwa ninapanga kazi zangu, kwanza kwa kuziandika kwenye orodha katika kitabu, ndongo ambacho niko nayo, ambayo inaitwa, huwa naita kwa kingereza notebook. Pili huwa ninatafta, zile vifaa zote ambavyo, ninahitaji kufanya kazi hizo na kuzieka karibu.

Mimi nikitazama nje kwa dirisha yangu hapa ofisini. Huko kule ofisini, mimi huwa ninaona majengo na barabara na miti kiasi. Mimi hutazama nje wakati ambapo ninafikiria au wakati ya ambapo ninapumzika au wakati ya ambapo niko huru tu. Kile ambacho hubadilika wakati wa msimu, hakuna jingi ambacho hubadilika wakati wa msimu. Hakuna chochote ambacho hubadilika wakati wa msimu huku pwani. Huwa ninahisi vizuri, huwa ninahisi utulivu.

Mimi huwa ninashugulikia wateja kwa kuzungumza nao ana kwa hana na kujua ni kipi, ni kitu kipi ambacho wanahitaji. Kama kwa walimu, wateja wangu sana sana huwa wanafunzi na wazazi. Huwa ninaketi chini nao na kusikiliza ni nini ambacho wanahitaji nifanye ili kuboresha masomo ya wanafunzi.

Mimi huenda madukani wikendi. Huwa ninaenda kununua bidhaa ambavyo tutaitaji kwa nyumba wakati wa wiki unaofuata. Huwa ninaenda kwa kutumia gari. Huwa nina safiri kwa gari kuenda madukani kama iko mbali.

Mahali ambapo mimi ninapenda kukula inje ya nyumba. Kama ni inje ya nyumba lakini kwenye mazingira ya nyumbani kwangu, mimi hua ninapenda kukula chini ya mti. Hii kwa sababu chini ya mti hua kuna kivuli na upepo nzuri. Kama ni mahali mbali hua ninakula kwa hoteli au kwa kibanda.

Kinywaji cha baridi ambayo mimi ninaipenda sana sana. Ni juisi, kinywaji cha juisi ya maembe. Ninapenda kinywaji hii kwa sababu huwa tamu huwa ninapenda ladha yake. Alafu pia ni bei rahisi na pia ni rahisi kupatikana madukani au sukoni.

Mimi ninapendelea kusoma sana sana kuliko kuandika kwa sababu mimi si mwandishi ila ninapenda kusoma kazi ya wengine ili niweze kujifunza kama ni hadithi au kitu cha elimu huwa ninajifunza na pia kujiburudisha kama ni hadithi tamu.

Mimi ninapenda muandishi wa vitabu vya kiswahili ambaye anaitwa Asumtakei. Huyo muandishi ni mbunifu sana na hadithi zake ambazo ameandika huwa zinawafurahisha sana. Huwa zinaburudisha na pia huwa zinaelimisha. Ameandika vitabu vingi sana. Abavyo vitabu zingine huwa tunafundisha huku shuleni.

Mchezo ambayo ningependa kujaribu ni mchezo wa mpira wa miguu. Ningependa kujaribu hii mchezo kwa sababu ni mchezo ambayo huwe inanipendeza sana. Na pia ni mchezo ambayo mimi ninapenda kutazama zaidi na nimejifunza mingi kuhusu hiyo mchezo kwa kuitazama tu. Kwa hivyo ningependa sana kujaribu kucheza mimi mwenye.

Ushauri ambayo mimi ninaeza pea mtu ambaye anaanza kazi. Kwanza ni afanye kitu ambayo inaitwa research na ajue mingi kusuhu kazi hiyo anaenda kufanya. Pili ningemshauri akuwe mtu ambaye anatia bidii kwa kazi hiyo Tatu ningemshauri awe mtu wa kushirikiana na wengine kwa kazi Kwa sababu kwa kushirikiana na wengine ataweza kufanya kazi haraka na kwa urahisi na pia ataweza kujifunza mingi kutoka kwa hao ambaye anashirikiana nao.

Mimi ninapenda kufanya kazi na wengine. Hii ni kwa sababu nikifanya kazi na wengine. Huwa ninafanya kazi, kazi huwa rahisi. Huwa tunafanya kazi kwa haraka. Na pia kufanya kazi na wengine ni fursa ya kujifunza. Mambo ambayo mimi siya fahamu kutoka kwao.

Huwa ninakaribisha wafanyakazi wafanyikazi wapya kwa kuwaonyesha mazingira ambayo tunafanyia kazi kwa kuwaonyesha afisini mwao ambao watakua wanafanya kazi. Pia huwa ninawaeleza kuhusu wafanyikazi wengine ambao watakua wanafanya nao kazi. Pili mimi huwa ninawaelezea mingi kuhusu kazi ambayo atakuwa anafanya. Pia ninawaelezea kuhusu shule yetu, kuhusu sheria na tabia ya shule yetu Ninawaeleza ni wanafunzi wangapi tunao shuleni na aina ya wanafunzi ambao atakuwa anafunza na somo ambayo atakuwa anafunza.

Ndio, nimewahi kuwa na wazo la kuanzisha biashara yangu. Biashara ambayo ningependa kuanzisha kama nitakuwa na fedha ambayo vinatosha ni kuanzisha shule ya kibinafsi. Hii ni kwa sababu ninapenda elimu na pia ningependa kuongeza elimu katika jamii kwa kuongeza mahali pa ambapo wanafunzi wanaweza jifunza zaidi.

Mchezaji wa mchezo ambao ninaopenda ambaye namfahamu kabisa kabisa ni Austin huwa anacheza mchezo ya mpira wa miguu. Ako kwa timu kuu la inchi yetu ambayo inaitua Harambee Stars huyu mchezaji ana talanta nzuri, huwa anacheza vizuri na huwa anainua timu yake.

Mchezo ambayo mimi napenda wa olimpiki ni mchezo wa kukimbia. Huwa ni napenda mchezo hii kwa sababu wachezaji wa nchi wangu ambao huwa wanachezaji mchezo huwa hushiriki katika olimpiki. Na Mchezaji bora wa kukimbia ambaye huchezaji olimpiki anaitua Faith Kipyegon. Huwa ninahisi vizuri wakati ambapo ninatazama mchezo wa olimpiki Hii ni kwa sababu sana sana wachezaji wetu watu wanatushindia midali Huwa wanashinda goldi ama silver na hii hua inafanya nifurahi sana.

Mahali ninapoishi, majunga ambayo ziko nyingi kwa wingi ni manyumba za ghorofa. Pia kuna barabara nzuri na pia kuna miti ambayo zimepandwa. Ambacho ninapenda kuhusu eneo hii ni kwamba kuna usalama. Maeneo yetu ina usalama na amani. Ndiyo, mimi ninahisi kwamba niko salama. Huwa ninahisi raha. Hapa mahali ambapo ninaishi.

Mimi mkate ambayo ya ninaipenda ni mtu mkate ya kawenda mmoja ambayo inaituwa' Superloaf'. Ninaipenda kwa sababu hukuwa tamu, hukuwa fresh, na pia hukuwa bei yake ni raisi. Hii mkate inapatikana kwa maduka au duka vikuu hata kwa soko. Huwa ninakula mkate hii asubuhi, nikienda kazini, au hata jioni, au wakati niko kazini. Huwa naikula wakati uwote.

Ndio, mimi huwa ninapenda kupanda milima. Huwa ninapanda wakati wa likizo. Huwa ninapanda na marafiki wangu. Milima ambayo nimewahi panda ni mlima refu huko nchini. Ambayo ni Mount Kenya. Ilinichukua siku nane kuipanda. Nilihisi vizuri wakati ambapo nilikuwa ninaipanda.

Ndiyo, mimi nimewai fanya kazi ya kujitolea aaaa. Kazi ya kujitolea ambayo mimi hufanya aaaa ni kazi kama kupanda miti, kusafisha mazingira kwa kuokota takataka aa au kazi ya kulisha wale watoto ambao wanaishi mtam mtaani wasiokuwa na mahali pakuita nyumbani.

Kile ambacho mimi hufanya wakati ambapo ninahitaji msaada kazini aah Huwa ninaandika barua mwalimu mkuu kumwelezea shida ambayo nikonayo na aina ya msaada ambayo ninahitaji. Pili mimi huzungumza na wale ambao ninafanya nao kazi kuwaeleza shida yangu na kuona kama ninaweza mpata msaada kutoka kwao.

Huwa ninaenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki, hiyo ni jumapili, huwa ninaenda wakati wa asubuhi, huwa ninaenda na majamaa wangu na familia, mahali ambapo mimi huenda ibada si mbali na mahali hapa. Kwa hivyo huwa ninatembea tu kaa dakika kumi na tano na huwa nimefika.ibada ibada huwa kwa wakati wa masaa mawili hivi halafu inakuwanga imeisha.

Mahali ambapo ninatika kufika kwa kazi yangu, kwanza ningependa kukua mwalimu mkuu, pili ningependa kukua na shule yangu ya kibinafsi. Hapo ndipo mahali ambapo ningependa kufika kwenye kazi hii yangu, ndio.

Viatu ambavyo mimi ninapendelea ni viatu ambavyo vinaituwa kwa kiingereza official. Ninapenda viatu hizi kwa sababu ndizo viatu nzuri ambayo zinahitajika kazini na pia muonekano wao huwa inapendeza. Huwa ninanunua viatu hivi kwa soko. Nina viatu aina hii kama viatu pair ishirini hivi.

Ndiyo, mimi ninapenda kutembea kwa miguu. Wakati mwingine ambao sina haraka, huwa ninatembea kwa miguu nikienda kazini. Huwa ninatembea kwa miguu pia wakati mwingine nikirudi. Mimi hutembea kwa miguu nikienda kanisani na nikienda sokoni au dukani. Kutembea kwa miguu ni namna ingine ya kufanya mazoezi. Kwa hivyo, nitapenda kutembea kwa miguu.

Kile ambacho kinachonipa motisha kazini aaaa ni hii kutaka wanafunzi wangu wapate alama bora kwenye somu lao la kiswahili. Huu hunii hufanya hii hufanya nifunze aaaa bila kuruka darasa lolote Huwa inanifanya niwafunze vizuri huwa inanifanya ni wafunze mambo mingi.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa au mto Huwa nalitembelea wakati wa likizo. Nilienda huko mahali inaitwa Nyanza kuona ziwa Victoria. Ilikuwa inapendeza sana. Nilikula samaki nikiwa kando ya ziwa. Na niliendesha nilipanda meli, nilikuwa nimeenda na marafiki zangu. Nilienda huko miaka mitatu iliyopita. Nilikaa huko kwa siku muda wa siku tatu.

Kile ambacho mimi hufanya kuangoza uzalishaji wangu, huwa ninajielimisha zaidi. Huwa ninajifunza mambo mapya kila siku huwa ninatia bidii kazini na kuhakikisha kwamba nimekamilisha kazi ambayo ninafaa kufanya.

Mara nyingi hasubui, mimi huwa ninatayarisha kahawa kwa mkate na mayai. Huwa ninakula hivi kwa sababu hii chakula huchukua mda mfupi kutayarisha. Na pia huwa inafanya niwe na afya bora na nina nakupata nguvu ya kuanzisha siku yangu.

Jinsi mimi ambavyo huwa ninashambulia mabadiliko kazini. Kama kuna mabadiliko kazini, huwa ninajifunza kuhusu hiyo mabadiliko mpya. Na huwa ninajifunza jinsi ambavyo hiyo mabadiliko inafaa kutu kwa kiingereza affect kazi yetu.

Chakula ambacho mimi hukula mara nyingi mchana ni, wali. Huwa ni nakula wali kwa sababu ninaipenda. Huwa ni raisi kutayarisha na bei yake ni rahisi. Huwa ni nakula wali kwa maragwe au wali kwa mayai au wali kwa nyama ama ata kuku.

Mimi ninapendelea kitanda kizuri. Nikiwa na kitanda kizuri, huwa na lala bila maumivu yoyote. Na pia huwa usingizi inanipeleka haraka haraka ukilinganisha na kitanda kigumu. Kwangu nyumbani nina kitanda kizuri.

Mimi sanaa ambayo ninayopenda ni hadithi. Huwa ninapenda sana hii kwa sababu huwa ina mafunzo mengi na pia huburudisha Pia ni sanaa ambayo ninaweza kuisoma mahali popote nilipo. Mimi ninaeza ipata mtandaoni au kununua kitabu cha hadithi.

Ata kama ninapenda kufanya kazi za nyumbani, kazi ya nyumbani ambayo huwa ninaichukia na huwa ninaifanya kwa sababu ni ibada ni kuosha vyombo. Huwa ninaosha vyombo kwa sababu nilazima lakini kuosha vyombo huwa nichukua mda na pia huwa ni kitu ambayo sipati raha kwa kuifanya.

Mji ambayo ningependa kutembea duniani ni mji wa Dubai. Ningependa kutembea huko kwa sababu huwa ninaona Dubai kwenye mtandao. Ninaona ni jiji wa kupendeza. Ni mji wa kupendeza. Ikona vitu vingi ambavyo vinavutia. Hewa ni safi. Ikona mahoteli kubwa kubwa. Ningependa kuenda naku. Kuona hizo vingi.

Programu ambayo mimi hutumia mara nyingi ni programu ya WhatsApp. Huwa natumia hii programu kuwasiliana na wakubwa wakazi, walia ambao ni nafanya nao kazi. Huwa na inatumia pia kuwasiliana na marafiki wangu na majamaa.

Mda huwa natumia mda na familia kwa kucheza michezo na wao ya ambazo ni board games na pia huwa ni natumia huo mda kupika nawao na kukula pamoja. Kitu ambacho huwa tunafanya pamoja na familia huwa tunaenda kwenye kama ni hoteli nzuri tunakula chakula kitamu. Na pia jumapili huwa tunaenda kanisani pamoja.

Jinsi ya ambavyo mimi husherekea, siku yangu ya kuzaliwa, huwa tunasherekea kwa ku andaa kasherehe, huwa tuna. Huwa tunapamba, nyumba, tunaeka, maua, huwa tunapika chakula kitamu, na pia huwa tunakata keki. Mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na familia yangu na marafiki wangu. Siku hiyo mimi hupenda kupika pilau kwa sababu hiyo ndiyo chakula ambacho nina kipenda zaidi. Ndiyo huwa ni mimi wanapokea zawadi kutokea kutoka kwa familia yangu na marafiki wangu. Zawadi ambayo ilinipendeza sana. Nilipo kuwa nasherekea siku yangu ya kuzaliwa mwaka uliopita, rafiki yangu. Ali nizawadi maua nilifurahia sana kwa sababu mimi ni mtu ambaye ninapenda maua.

Ndiyo nimewai shiriki katika mashindano, nilishiriki katika mashindano wakati ambao nimilikuwa shule ya sekondari, ilikuwa mashindano ya somo la hisabati, tulikuwa tunashindana kati ya shule ya sekondari, shule tatu ya sekondari, ninafuraia sana kwamba shule yetu ilibuka kuwa mshindi.

Ndiyo, mimi huwa natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa simu yangu. Huwa natumia simu vidole kufungua simu yangu. Hiyo, nimefanya hivyo ili mtu ambaye hapaswi kuingia kwa simu yangu asiingie.

Mimi huwa nafanya mazoezi asubuhi baada yakwamka. Mara nyingi mimi hukimbia kwa barabara za mtaa hii yetu kwa muda wa dakika thelathini. Wakati mwingine pia mimi huenda gym kwa masaa mawili. Gym yetu iko tu kwa mtaa hii yetu ni mwendo wa dakika kumi na tano ukitembea.

Ndiyo, mimi ninapenda kusoma maoni mtandaoni. Ninapenda kusoma maoni mtandaoni ili niweze kujua jinsi watu wengine wamechukulia hilo jambo. Ninapenda kusoma maoni ili nijue fikra na hisia ya watu wengine. Kuhusu jambo hilo ambalo limewekwa mtandaoni.

Kile ambacho mimi ni napenda kufanya na familia yangu sana sana ni kujiburudisha tu na kukua na wakati mwema huwa tunafanya hivi kwa kupika pamoja kukula pamoja na kuenda mahali pa burudani pamoja kama kwa hoteli, kando ya bahari au kuenda kupanda milima pamoja hizo ndivyo vitu ambavyo mimi napenda kufanya na familia yangu.

Kwa leo ni wikendi, nilicho kufanya asubui, niliamka na kutayarisha staftahi ambayo ilikua kwa kahawa, kwa mkate na mayai. Kisha badai, nikaweza kuosha vyombo, nikapanguza nyumba, nikapiga deki, nikasafisha ukuta. Kisha baadaye ni kafua baada ya kufua ni katengeneza chakula cha mchana ndio hivyo izo ndizo vitu nilivyofanya.

Mfanyikazi biashara bora hapa nchini kwetu, anaitwa Shiko. Huyo mfanyibiashara ninampenda kwa sababu ni mtu ambaye anajituma na ameweza kujenga biashara yake vizuri. Kitu ajabu ambayo amefanya nikuweza kujenga biashara yake kuwa biashara kubwa kwa mda wa wakati kiasi sana. Nikimwona huwa ninahisi kwamba ananihimiza kuwa ufanya bidii katika kazi ambayo mimi ninafanya.

Ujuzi ambayo mimi ni nahitaji kuimairisha ni ujuzi wa kuongoza timu au ama organization. Ninahitaji kuimairisha ujuzi hii kwa sababu inaiendana na lengo yangu na ndoto yangu maishani. Ambayo ni kuweza kupandisha cheo na kukua mwalimu mkuu. Na pia ningependa kueza kujenga shule yangu ya kibinafsi ili niweze kukamilisha hizo ndoto lazima niwe na ujuzi wa uongoza.

Huwa ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuziandika kwa vitabu. Pili, huwa ninafanya utafiti kujua jinsi ambavyo nitaweza kukamilisha haya malengo. Alafu pia huwa ninatafta zile vifaa ambavyo ninahitaji ili kuweza kukamilisha haya malengo.

Mimi huwa ninafua mara moja kwa wiki ambayo ni siku ya jumamosi kwa sababu hii ndio siku ambayo huwa nina pata kupumzika kutoka kwa kazi huwa siendi kazi wakati huo kwa hivyo hiyo siku ndio mimi hupata fursa ya kufua.

Wakati ambao mimi niko na mgogoro na mtu huwa kwanza ninawasikiliza na kujaribu kuelewa maoni yao. Pikisha pia mimi huwa nawahimiza wanisikilize. Kama hatuwezi, kama tumeshindwa kutatua migogoro yetu, mugogoro kati yetu sisi wenyewe, huwa nina ninaingisha mtu watatu ambaye atakuja na atusikilize na atusaidie kutatua gogoro hiyo.

Zoea nzuri ambayo nimejenga, ni zoea ya kuomba kila wakati kabla ya kuanza siku, kabla ya kuanza kazi. Hii mazoea imenisaidia kwa sababu wakati ambayo nimeomba, huwa inanipa imani. Kwamba kila kitu ambayo ninapanga kufanya, itakuenda vizuri.

Mahali ambapo mimi husomea habari mtandaoni ni mtandao wa kijamii ambayo ni Facebook na Twitter. Hapo ndipo ambapo mimi husomea mtandao husomea habari. Huwa ninaweza kupata habari za vitu ambazo zinafanyika nchini kwetu na pia kwenye sehemu zingine za dunia.

Zile vitu ambavyo mimi hufanya kweka afya mzuri. Kwanza huwa ninakula chakula ambayo yanaboresha afya kama matunda na mboga. Pili mimi huwa nakunywa maji ambayo napaswa kukunywa kwa siku ambayo ni lita tatu. Kitu ingine ambayo mimi hufanya kuboresha afya yangu, huwa ninafanya mazoezi kila asubuhi, ambayo ni mimi huwa ninakimbia kwa mtaa, kwa barabara wa mtaa huu, ambayo ninaishi, huwa ninakimbia kwa muda wa dakikati thelathini hivi, kisha ninarudi nyumbani.

Mimi huwa ninaamka mapema kila siku isipokuwa wikendi ili niweze kuenda kazi. Huwa ninaamka mapema ya saa kumi na moja asubuhi. Huwa ninaamka mapema hivi ili niweze kupata muda wa kujitayarisha na kufika kazini wakati unaofaa.

Chakula ambayo mimi ninapenda kukula jioni ni sima kwa samaki. Ninapenda kukula chakula hii kwa sababu huwa inanipa nguvu. Huwa ninanunua samaki sokoni na unga ya sima huwa ninanunua kwa duka. Unga ya sima ukuwa imetengenezwa kwa mahindi ambayo imesiagwa.

Ndio, mimi huwa nina sherekea mafanikio ya timu kwa sababu mimi pia hukuwa nimechangia kwenye mafanikio ya timu hiyo. Pia mimi huwa nina sherekea mafanikio yatimu kwa sababu ninajuwa timu kama imefanikiwa huwa tunapata faida nzuri sana.

Mimi ninapenda ninawapenda wote paka na umbwa kwa sababu zote wote wakona faida ukiwafuga. Nikifuga paka huwa ninafaidika kwa kuwa paka huwa nakula wadudu na wanyama wasiotakikana kwa nyumba kama panya. Na paka pia huwa ukiitazama ikicheza cheza huwa inaniletea utulivu wa ubongo. Na ninapenda umbwa kwa sababu umbwa hulinda boma na kuzuia wezi au watu ambao hawafai kuingia kwenye boma langu bila idhili kuingia.

Kile ambayo mimi hufanya kuwatia moyo wenzangu huwa ninawahimiza na ni kuwakumbusha umuhimu wa kutia bidii Pili ili niwatie moyo wenzangu huwa ninawaongoza kwa tabia njema huwa ninafanya vizuri vitu vile ambavyo wanapaswa kufanya ili waweze kuhimizwa ama ili waweze kujifunza kutokana na vitendo hivyo.

Ndio, mimi huwa nanunua vitu mtandaoni kwa kutumia simu yangu. Huwa ni nanunua vitu ambavyo viko mbali na mimi nasiwezi fikia kununua kibinafsi. Vitu vile ambavyo pia mimi hununua kutumia simu yangu ni kredit. Hua nainunua kutumia simu yangu ili niweze kuzungumza na watu wengi.

Ndiyo, mimi ninapenda kufanya kazi nyumbani. Huwa ninafanya kazi kama ya kufua, kupika, kusafisha mazingira, kuosha vyombo na kupanda ama maua. Hizo ndizo kazi ambavu mimi hufanya nyumbani. Huwa nazifanya sanasana wikendi, wakati ambapo nimepata nafasi. Lakini kitu kama kuosha vyombo na kupika huwa ni kazi ambayo mimi hufanya kila siku.

Ndiyo, mimi ninapenda kuogelea. Hua naogelea kwa bahari ama pahali pa kuogelea ambayo imetengenezwa na mwanadamu. Hua ninaogelea wakate ambapo niko huru ambayo sana sana ni wikendi. Na pia hua ninaogelea wakati ambao kuna joto wala si wakati ambao kuna jua kali. Mimi huwa nina hogelea na marafiki wangu ama majamaa wangu. Nilianza kuogelea nikiwa mtoto mdogo sana. Nilijifunza kuogelea nikiwa na miaka sita. Nilifunzwa kuogelea na ndugu yangu mkubwa. Alinifunza kuogelea baharini.

Kitendo cha wema ambayo mimi nimewai kufanya ni kuna wakati ambayo mimi hua najitolea hua ninafanya kazi ya kujitolea na wakati huu tulienda tukatoa fedha na tukalisha watoto ambayo wanaishi kwenye mitaa ambao hawana pahali pa kuita nyumbani. Kitendo kingine kizuri ambacho mimi nimewai kufanya na huwa ni nafanya kila mwaka ni kusafisha mazingira na kupanda miti ili niweze kuboresha mwonekano wa mtaa yetu.

Mimi huwa ninatumia wifi. Nimeweka wifi nyumbani kwangu. Ndiyo mimi hutumia sana sana. Alafu kazini pia kuna wifi. Kwa hivyo mimi si rahisi ninunue data. Huwa ninanunua data wakati tu ambapo niko mahali ambao hakuna wifi na ninahitaji kuingia mtandaoni.

Kama ninataka kustarehe, huwa ninaenda kwenye mji au mahali pa bustani ambapo ni mahali pa kujiburudisha huwa ninaenda kando ya bahari kujistarehe nikiogelea au hoteli nzuri nikijistarehe kwa kukula chakula kitamu.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimewahi kuupata ni uzoefu wa kukula kucha. Nilijikuta kila mara, nikiwa ninakula kucha. Uzoefu hii nilipata wakati ambapo, nilikuwa shule ya sekondari. Uzoefu hii ulikuja kwa sababu nilikua napenda kukula kucha kila mara nilikua ni nasoma. Lakini wakati ambapo nilifika chuo kikuu Niliweza kuwacha uzoefu hio.

Mimi huwa ninafanya mazoezi ya mwili mara moja kwa siku na mara saba kwa wiki. Huwa nina kila asubuhi huwa ninahakikisha kwamba nimefanya mazoezi. Mazoezi ambayo mimi hufanya sana sana ni mazoezi ya kukimbia kwa mda wa dakika wa thelathini. Huwa ninakimbia kwenye barabara ya mtaa wetu. Wikendi huwa nina mda mwingi wakufanya mazoezi kwa hivyo mimi hufanya masa mawili hivi.

Mimi niko kwenye shirika la kujitolea na ambayo siya serikali ambayo ni Red Cross. Kitu nilijunga na hii shirika miaa mitatu iliyopita. Kitu ambacho mimi ninapenda kuhusu hii shirika ni kwamba huwa inasaidia watu ambao wakona mahitaji bila kuwalipisha chochote. Huwa inasaidia wale ambao wamepata ajali, wale ambao wakona ukame, watoto mayatima na watoto ambao wanaishi mtani. Ninaipenda kwa sababu ni shirika ambayo inapenda kusaidia watu.

Nguvu ambazo mimi nikonazo kazini. Nguvu ya kwanza ni kwamba mimi huwa sipotezi mda. Huwa ninafika kazini, mda unaofaa, na huwa ninaakikisha kwamba nimefanya kazi yangu, mda kwa mda unaofaa. Nguvu ya pili ambayo mimi nikonayo ni mimi huwa ninawezo wa kufanya kazi pamoja na timu kwa hivyo mimi ninajua kufanya kazi na timu vizuri.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii kwanza ni kuboresha afya, kuboresha hospitali ili watu waweze kupata afya mzuri. Pili ningependa kuona usalama, ukiwa, umezidishwa kwa maeneo yetu ili watu wasikuwe, wanaishi na hofu kwa maeneo yetu. Maendendo ingine ningependa kuona ni ningependa sana serikali waboreshe barabara zetu ili watu waweze kusafiri vizuri na waweze kusafirisha bidha zao vizuri bila bidha kuharibika.

Hua ni nahisi vizuri kuhusu wasilisho. Ninahisi hivi kuhusu wasilisho kwa sababu wasilisho ni kitu njema na ni kitu muhimu sana katika jamii yetu. Kwa hivyo ni kitu ambayo mimi hua na hisi vizuri kuihu.

Mfumo wa simu ambao mimi ninapendelea na ni huwa ninatumia sana sana. Tangu nianze kumiliki simu ni mfumo wa Android. Ninapenda mfumo huu kwa sabubu huwa inaniwezesha kufanya vitu kazi zangu kwa simu virahisi.

Shughuli yangu ya kupendezwa aah ni shughuli aah ya kujiburudisha aah. Mimi huwa ninaenda mahali paburudani na marafiki wangu na majama wangu. Ama kucheza games za body na marafiki au majama.

Jinsi ambavyo mimi, huwa ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu. Kama tuko ofisini, huwa tunawasiliana ana kwa ana. Na kama tuko mahali ambapo hatuko pamoja, huwa tunawasiliana kutumia rununu au video au kwenye mtandao.

Mboga ambayo mimi ninapenda kula sana sana ni mboga ya suku mawiki. Mboga hii nilianza kukula tangu nikiwa mtoto mdogo. Huwa nanunua mboga hii kwa soko. Bei yake ni rahisi sana. Huwa ni kuanzia shilingi kumi. Huwa kuiandaa pia ni rahisi. Huwa nina iandaa kwa kutumia mafuta ya mboga na kitunguu na chumvi peke yake. Kuchakuli mboga hii ni tamu sana. Huwa ninaikula pamoja na wali au sima na nyama au kuku. Huwa ninaikula sana sana wakati wa jioni.

Mimi huwa ninapata habari kwenye televisheni, radio na mtandao. Huwa ninatazama vyombo vya habari Kwa televisheni, mtandaoni, gazetini, pia huwa ninapata habari yangu Hapo hizo ndizo vyombo ambavyo mimi hupata habari.

Sana sana mimi hutumia simu yangu kwa mawasiliano. Huwa ninatumia simu yangu kuwasiliana na majamaa wangu, ambao wako mbali na mimi na pia marafiki wangu. Kitu ingine pia mimi hutumia simu yangu, ni huwa ni natumia simu yangu kufanya utafiti, kupata habari na pia kujiburudisha.

Ndiyo, mimi ninapenda kuimba ila si, mimi si mwimbaji bora. Huwa ninaimba kanisani wakati wa ibada, wakati ambao tunaimba wimbo za kuabudu. Mahali pengine ambapo mimi huimba, mimi hua naimba nikiwa ninafanya kazi zangu kama kuoasha vyombo kufua na kupika hua ninaimba.

Mimi huwa nina mahusiano mwema na wazee wangu, nina husiana nao vizuri kwa sababu hao ni watu ambao wako na hekima na huwa nina wananielimisha na kuniambia mambo ya hekima ambayo nina hitaji kujua ilikuishi maisha bora hapa duniani.

Kusubiri kwenye mstari huwa si jambo rahisi Lakini mimi huwa nina subiri tu huwa lazima niwe na subira Kwa sababu ninaamini kwamba kila mtu anapaswa kuhudumiwa kulingana na wakati ambao walifika hapo Mimi huwa nasubiri kwenye mstari wakati ambao niko kwa duka kuu na ninahitaji kulipia bidhaa.

Ndiyo, mimi ninapenda kuendesha baisikeli. Huwa ninaendesha baisikeli wakati ambao hali angani vizuri, hakuna barildi mingi. Huwa ninaendesha baisikeli kwenye barabara ya mitaa yangu. Niliijifuza kuendesha baisikeli wakati ambao nilikuwa na umri wa miaka sita. Nilifuza kuendesha baisikeli na ndugu yangu mkubwa. Mimi huwa ndesha baisikeli pia kama namna ya kufanya mazoezi.

Ndiyo, niewai nunua tikiti ya tukio. Nilinunua tikiti ya tukio ya ya waimbaji, ya bendi ya waimbaji ambao walikuwa wanakuja kuimba wakati wakusherekea miaka mpya. Hiyo ilikuwa mwaka uliopita. Nilinunua tikiti kupitia mtandao, ao waimbaji walikuwa kwenye jiji la nairum.

Mimi huwa ninajifunza mambo mapya sana sana kupitia kwenye mtandao wajamii ambayo ni YouTube. Hapo ndipo mimi hujifunza mambo mpya sana sana. Zinsi ambavyo mimi hujifunza mambo mapya ni kwa kuulizia na kupata ujumbe kwa watu wengine.

Kipindi cha televisheni ambayo mimi ninapenda sana ni kipindi ya drama ambayo inaitua Maria. Kipindi hii huwa inaonyesha wa jioni sa moza na nosu hadisa angili. Nina huraia kipindi hii kwa sababu huwa inanimburudisha na huwa ninaweza kujifunza mambo mengi kupitia kipindi hicho.

Wakati ambao mimi huwa nina wasiwasi, huwa najituliza kwanza kwa kuketi chini, na kujaribu kujituliza, huwa ninakunywa kinywaji baridi. Ili pia nipunguze wasiwasi, huwa ninazungumza na rafiki au majamaa kuwaelezea kinachonitia wasiwasi.

Kile ambacho mimi hufanya jioni kabla ya kulala, huwa nina pika, ninakula, chakula cha jioni, huwa ninaosha vyombo, huwa ninaoga, na huwa ninaomba, na pia kusoma kitabu kabla nilale.

Ndiyo, mimi huwa ninatumia teknolojia ya sauti. Huwa ninatumia teknolojia ya sauti kwenye mtandao wa WhatsApp, kutuma ujumbe na kuwasiliana na marafiki wangu na majamaa wangu na pia wale ambao mimi huwa ninafanya kazi pamoja na wao.

Kitabu ambacho mimi ni nakipenda zaidi ni kitabu ambayo inayaitwa Kigogo ni kitabu ya Asumta K. Samahani imeandikwa na Paul Keya. Kitabu hii huwa ni hadithi. Ni hadithi ambayo inahusu serikali, jinsi ambayo serikali inaongoza. Na jinsi ambayo viongozi wanatumia vibaya rasilimari ya wananchi. Kitabu hiki tulikuwa tunafundishwa shuleni wakati ambao nilikuwa sekondari. Ndiyo nimewainingewa ipenda kusoma vitabu vingine ambavyo vimeandikwa na muandishi huyo.

Ushauri ambayo mimi ningependa kumpa mtu mwingine ni ni muhimu sana kuwa mtu mwenye heshima na ni muhimu sana kuheshimu wakubwa wako, wadogo wako na rika yako. Ushauri ingine ambayo ningemshauri mtu ni kwamba ni mzuri kuwa na upendo. Kuwa na upendo ni kitu ambayo inakuletea amani kwa maisha yako. Kitu kingine ni awe mtu mwenye anatiabidi maishani.

Rangi ambayo mimi ninaipenda kwa ukuta wa chumba ni rangi nyeupe. Ninapenda rangi nyeupe kwa ukuta chumba kwa sababu ni rangi ambayo huwa haifichi muangaza na inafanya nyumba ikue na mwangaza mzuri na pia huwa inapendeza.

Mimi hua navaa miwani ila sina shida ya macho. Hua navaa miwani ili kuongeza mwenekano wangu ili nipendeze zaidi. Wakati mwingine hua ninavaa miwani kulinda macho kutokana na jua. Lakini sana sana mimi hua sivai miwani.

Mimi huwa ninaenda maktabani kama mara moja kwa mwezi hivi. Huwa ninaenda maktabani ya wananchi ambayo iko jiji kuu la Mombasa. Huwa ninaenda maktabani kusoma vitabu vya hadithi, kusoma vitabu kuhusu uongozi pia. Huwa ninaenda maktabani kwa kutumia gari kama njia ya kusafiri. Kwa sababu ni mbali na mahali ambapo mimi ninaishi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu, ambaye ninamjua. Alikuwa rafiki yangu, alikuwa anaitwa Beatrice Aketch. Alikuwa anacheza kwenye timu kuu ya chuo kikuu, ambayo nilikuwa ninasomea, ambayo ni Kenyatta University. Nilikuwa ninapenda mchezaji huyu kwa sababu alikuwa anatia bidi ili kuinua timu yakoi. Niliwahi mwona akicheza na timu ya chuo kikuu ya The Nairobi University. Ana ujuzi wa kukimbia haraka na kuruka juu sana. Wakati anacheza mimi huwa nina furaha. Kumtazama na huwa ananipendeza sana.

Lugha ambayo mimi ningependa kujifunza ni lugha ya Kifaransa. Ningependa kujifunza lugha hini kwa sababu nilugha ambayo inazungumzwa sehemu nyingi za nchi. Na pia huwa inanipendeza vile kuona vile wafaransa na wale ambayo wanajua Kifaransa huwa wanazungumza.

Zana za dijiti ambayo mimi hutumia kila siku ni zana ya ni kisu ambayo mimi hutumia kukata viungo vya kupika kama nyanya na kitungu. Zana ingine ya dijiti ambayo mimi huwa ninatumia ni deki wakati ambapo mimi hupiga deki.

Mimi huwa ninalinda faragha yangu mtandaoni Kwanza mimi huwa siweki vitu vya siri au vitu vya binafsi mtandaoni Mimi huwa ninahakikisha nimelinda faragha yangu mtandaoni kwa kuhakikisha kwa kuweka alama ya vidole ili mtu asiweze kupata habari ambazo ni faragha kwangu.

Timu ya Amerka wa mpira wa rugby ambayo mimi ninapenda ni timu ya USA Eagles. Ninapenda timu hii kwa sababu huwa wanacheza vizuri. Mcheza jibora ambayo mimi huwa ninapenda kwa timu hii ni Chris Hils Hilsenberg. Ninampenda kwa sababu yeye hunach huwa anacheza vizuri. Hua nina hisi vizuri wakati ambapo mimi Hua nina atazama wakicheza.

Huwa ni nangoja barua pepe marambili kwa siku, asubuhi na jioni. Huwa sana sana ni nangoja barua pepe kutoka kazini, kunifahamisha kitu mpya ambayo imetokea kazini ama kitu ambacho ninafaa kufanya kazini. Huwa nina barua pepe ambayo sana sana mimi hupokea jioni ni ya kunifahamisha jinsi ambavyo nilifanya kazi vizuri jinsi ambavyo nilifanya kazi mchana kama kuna kitu kizuri au kibaya ambayo nilifanya kazini na mabadiliko ambayo inawekwa kazini.

Huwa ni nasafisha vifaa vyangu aah wakati ambapo aah kuna kwa kitu ambayo inaitwa kingereza new version, version ni mpya ambayo ya kifaa hicho kama imetokea. Huwa pia kuna vifaa ambavyo mimi huwa ninasasisha kila mwaka.